Kwa kawaida, nalala masaa saba au manane hii husaidia mwili na akili kupumzika vya kutosha, urekebisha nguvu na kujianda kwa siku ijayo. Napendelea kulala mapema ili kuamka nikiwa na nguvu na makini. Hasa siku za kazi au masomo. Wakati mwingine, ikiwa siku imekuwa ndefu au yenye shughuli nyingi, huongeza dakika chache za ziada za kupumzika. Kulala kwa muda unaofaa, kuna saidia kuboresha afya, kumbukumbu na ustawi wa jumla.

Napenda wanyama wa nyumbani kama mbwa na paka, lakini pia ninavutiwa na wanyama wa pori kama tembo, simba na twiga. Mbwa hunivutia na uaminifu wao, paka hunivutia na kwa utulivu na ustadi wao wa kujitegemea. Wanyama wa pori hunipa shauku na ajabu. Kwani kuona uzuri wa asili, na tabia zao kunanifundisha uvumilivu na heshima kwa wanyama. Kwa ujumla, napenda wanyama kwa sababu hunisaidia kupumzika, kufurahia asili na kunigusa hisia. Kihisia.